Niambie kuhusu nchi ningependa kuitembelea. Hinchi ngependa kuitemberea ni hinchi ya Dubai. Nchi hii ya Dubai imenoga sana katika upande wa biashara. Watu wengi hutembea huku ili kujifunza mambo kuhusu biashara. Ninapoitembelea nchi hii huwa ninasikia vizuri sana kwa sababu nitakuwa nimejifunza mambo mingi kuhusu au kuhusiana na biashara.

Unawekaje malengo ya kila mwezi kazini. Mimi huyaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kuyanakiri kwenye daftari kwanzia lengo la kwanza hadi la mwisho. Kazi yangu sasa ni kwa kuhakikisha kwamba malengo haya yamefikiwa na yamekamilika vile inavyofaa.

Unapendelea chakula chenye ladha gani ninakipenderea chakula chenye ladha nzuri. Chakula kilicho na ladha nzuri hufanya mtu kuwa na afya nzuri pia. Chakula hiki hufanya mwili kukua kwa njia nzuri. Mwili kujikinga kutokana na magonjwa ambayo yanaletwa na utapia mlo. Chakula chenye ladha nzuri pia hufanya mtu kuwa na afya inayopendeza.